Unapanga kazi zako vipi? Naam, mara mingi vile mi napenda kupanga kazi zangu na nikipewa kazi nahakikisha nimefanya nimefikisha hata nusu ama nikamilishe na nafanya nikipimanisha na siku nafaa kupeana kwa mkubwa wangu so sitaki kupatwa na wakati kabla nimaalize.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Naam, mara mingi hupenda kuwa mahali, hakuna watu wengi, mahali kumetulia kama vile msituni, mahali hakuna kelele naweza kusikiza tu sauti za ndege, Hapo ndipo naeza kupata amani na kuweza kufikiria vizuri, juu kelele inafanya mtu hawezi kufikiria kwa makini.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Naam, mara mingi umeme ukipotea, hasa kama ni mchana napenda kusoma natafuta kitabu, alafu nisome. But kama ni, lakini kama ni usiku Itabidi nimeelekea tu kitandani, na nilale ili niweze kuamka mapema.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Naam kwa mara mingi napenda kuweka picha zangu hadi video ambazo nimetengeneza mimi mwenyewe na picha zangu mtandaoni ili nieze kupata like na nipate marafiki wengi na aweze tena kujua huyu ni nani huyu ni mimi so mara mingi mimi hupenda kuweka picha zangu mtandaoni.

Lugha gani ungependa kujifunza naam kwangu naeza kusema ile lugha ningependa kujifunza ni kijerumani. Sijai pata rafiki anajua kuzungumza hiyo lugha ju ningekuwa nimejifunsa lakini napanga nitafutawa mahali nitaweza kujifunza.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Naam, mara mingi mimi nimezoea nikiwa na msongo wa kazi napenda kula zaidi ama kutafuta kile kinywaji ambacho kitanituliza. Hivo ndo mi huepuka na kujituliza katika huo msongo wa kazi.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Naam mtaa wangu na upendea juu ya vitu mingi sana kwanza. Huu ni mtaa mbao huwezi kosa mvua, tukona mvua kila wakati so hakuna joto mingi. Na pia napenda marafiki wangu ambao wanaishi huu mtaa. Ni marafiki ambao tumezaliwa wote katika mtaa mmoja na tumeweza ku kukuwa wakubwa wote tukiwa marafiki.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Naam kwangu mimi najihisi vizuri sana kuhusu wasilisho juu ni kitu ambacho nakielewa vizuri sana Nilijizoesha kutoka kitambo kutoka nikisoma darasa la tano hadi sai so ni kitu ambacho nakielewa vizuri sana.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani naam mimi tangu nianze kazi yangu ya ofisi nimeanza kupenda kuvaa nguo za oficiali juu hayo ndio nguo unahitajika kuyavaa ukiwa pale kazini kitambo lakini nilikuwa napenda kuvaa jinsi na tishati.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Naam, kwangu wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi, wakati nimetokea tu kuamka. Huo ndio wakati akili nafanya kazi vizuri na sina uchovu wowote juu nimetokea kuamka.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu. Naam Mara mingi mimi nimejifunza kuondokea mgogoro. Lakini unapotokea, napenda kunyamaza, na ivyo ndio uyo mtu tunagombana naye pia yeye ata nyamaza. Usipomrudishia maneno, itabidi amenyamaza.

Jee, umewahi kununuwa tikiti za tukio. Naam, si mara moja si mara mbili. Nimeweza kununuwa maramingi. Naeza kusema nimenunua ya kuenda kutazama mpira, ambao ulikuwa unachezwa katika uwanja moja jijini Nairobi, na pia ingine ambao ulikuwa unachezwa jijini Kisumu. Pia nimewahi weza kununua tikiti ya kuenda kutazama ufilamu.

Unajikinga vipi na jua kali? Kwa mara mingi nikitembea alafu kuna jua kali, mimi hupenda kuvalia kofia. Ama saa zingine narudi kwenye kivuli hadi jua iweza kutulia. Ama pia, naweza kurudi kwenye nyumba hadi jua kali iweza kutulia.

Je unapenda chakula cha haraka Kwa mara mingi sipendi chakula cha haraka Kwa kuwa inamafuta mingi na pia si mzuri kwa afya ya mtu Mi huwafadhalisha chakula ambacho nimekipika mwenyewe kwa nyumba ni hakikisha nimeeka mafuta ya kutosha sio mingi na pia chumvi kila kitu ya kutosha.

Unaishugulikia kazi ya dharura vipi Mara mingi nikipatwa na kazi ya dharura Napenda kuiweka kibaumbele niifanye ya kwanza ndio badae nimaalizane na kazi zingine So kitu muhimu nafanya nayo ni kuweka kibaumbele nianze nayo kabla nianze kazi zingine.

Unafanya nini wakati umeme unapo katika? Mara mingi umeme ukikatika hasa kama ni mchana Naeza toka nje nitembee nifanye mazoezi kiasi But kama ni wakati wa usiku, itabidi tu nimeenda kujilaza kwenye kitanda changu.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine Mara mingi napenda kufanya kazi peke yangu. Ju najua vile kufanya na sipendi kusumbuliwa na watu wengine. Lakini kama ni kazi kubwa sana inayohitaji watu wengine, Nafadhalisha kufanya na hao watu wengine.

Je unapenda kuandika kwa mkono au kwa kompyuta. Kwangu naeza sema kuwa napenda kuandika kwa kompyuta. Ni kwa sababu mingi sana. Kompyuta unaeza andika maneno mingi kwa haraka na pia ukikosea. Unaeza tu futa haraka bila kuharibu karatasi kama vile kwa kuandika kwa mkono.

Niambie kuhusu timu yako unayo ipenda ya mpira wa migu Kwangu naeza kusema napenda timu ya chelsea ambayo inacheza huko upande wa uingeresa na nilianza kuupenda tangu nikiwa kijana mdogo nilikuwa miaka karibu kumi na tano ni kwa sababu kuna mchezaaji moja nilikuwa na mpenda zaidi wa afrika alikuwa naitu wa Didier ya drogba na ndomana nika mpenda ni kuajilia Mchezo fulani walicheza na Manchester United na tuleza kuwabuaga mabao mane kuwabure.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi hususan mimi hufanya mazoezi ya kukimbia mara mbili kwa siku So tukifanya hesabu iyo ni kama Mara kumi nane kwa wiki So ni mtu ni mejizosha kufanya hivyo ni kiamka subuhi na pia jioni kila siku hivyo.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea Kwangu ningesema kuona ngependa kutembelea the great wars of china ni kwa sababu sijae kuwa kule kwa maisha yangu na pia ina vitu mingi ya kujifunza pale na pia kuelewa historia vizuri ya wa china na.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Naam, naeza kusema tabia ambayo napenda kwa wengine ni mtu ambaye anashukuru wakati umesaidia kitu. Na pia mtu ambaye haongei mengi sana. Mtu ambaye anakupea wakati wa kujieleza pia wakati una kitu a kusema.

Je umewahi kufanya kazi ya kujitolea naam siyo mara moja siyo mara mbili nimefanya kazi ya kujitolea mara mingi sana Kwanza kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka wa elfu kumi na mbili na kumi Nilifanya kazi ya kujitolea sehemu inaitwa bomet Alafu mara ya pili ni nikiwa shule kikuu Tulifanya kazi ya kujitolea ku kuhamasisha kijiji kuhusu ugonjwa wa korona.

Kampuni gani ya teknolojia unayo ya mini Kwangu ningependa kusema tango ketambo nimekuwa ni kiamini kampuni ya samsung Hata ukiona simu ni nayo tumia, tarakilishi nayo tumia na hadi vifaa vya nyumba kama vile fridge microwave vyote ni vya kampuni ya samsung.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Kila mara usiku kabla ya kulala Napenda kama vile kuhusoma gazeti ni pate taarifa ya siku na pia kutazama taarifa kwenye televisheni Ama kama nilikuwa na kazi nimepewa kazini Mimalize kabla ya siku inayofuata.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako Mara mingi nikiamka asubuhi Kitu ya kwanza ni kushika simu alafu naingia kwenye messages niangalie kama kuna mtu amenitafuta ama kuna mtu alinipigia usiku ili niweze kuwapigia nijue ni nini walichokitaka wakinipigia kusema kuhusu simu ya kwanza yangu nilinunua kabisa nikiwa kidato cha pili mwezi wa elfu mbili kumi na tatu ilikuwa aina ya at itel ilikuwa simu mzuri Iyo wakati ilikuwa inaenda kwa bei ya elfu kumi na mbili Alafu programu za nayo tumia sana sana kwa simu ni kama vile whatsapp, facebook na pia twitter.

Mkate wa aina gani ni unaopenda? Kwangu ningependa kusema siku hizi nikon aina mbili ya mkate ni naopenda. Mkate wa festive na pia mkate wa super loaf. Izi mkate mbili zinakaribiana. Ladha yao inakaribiana na pia mkate ya premium nilikuwa naipenda kitambuona pia siku hizi naipenda.

Chakula gani cha kigeni umewai kujaribu? Kuna siku nilitembea na rafiki yangu Akanunuwa chakula ya konokono hiyo ilikuwa mara ya kwanza na ya mwisho kuijaribu ju baada ya hapo sikujua ni konokono nimekula Baada ya kuniambia ni konokono tumetokea kula niliweza kutapika hiyo chakula yote na sikuwahi kujaribu tena.